Napenda filamu zenye hadithi ya nyama hana na jinsia halisi. Hizo zinazofanya mtu afikiriae au ajihisi ameunganishwa na wahusika. Aina ninazopenda za hindi ni kama vile kwanza drama. Haswa filamu zinazoonyesha maisha ya kawainda, changa moto na ushindi wa binandamu. Hunifanya nifikirie na nijifunze pili filamu za kihisia au kihistoria. Zinapokuwa na ujumbe mzito au zinatokana matukio ya kweli hunigusa sana tatu filamu za msisimko napenda zile zenye akili sio kelele nyingi zinazonelifanya kubashiri kinachoendelea filamu za familia ni zenye maadili ucheshi wa kiasi na ujumbe mzuri unaofaa watu wa rika zote. Ucheshi wa akili si ucheshi wa kupitiliza bali unaokuja kwa busara na hali halisi siwezi kusema napenda sana filamu zenye vurugu nyingi au zisizo na mwelekeo, napenda zinazoniwacha na funzo shwari na hisia ya kipekee baada ya kuisha.